Unavyolea nywele mara ngapi ni jambo muhimu sana kwa afya ya nywele. Watu hutofautiana kulingana na aina ya nywele zao hali ya ngozi ya kichwa na mtindo wa maisha kwa jumla. Kuosha nywele mara moja au mbili kwa wiki ni mzuri kwa nywele yako. Kupaka mafuta mara moja mbili. Kwa wiki husaidia nywele kutokauka. Kutunza ngozi ya kichwa kupaka mafuta kwa kumasaji husaidia mzunguko wa damu kichwani.

Kusoma gazeti ni njia nzuri ya kupata habari za kila siku kuhusu nchi, michezo, burudani, biashara ama pia dunia kwa jumla. Watu wanaosama magazeti huwa na uwelewa mpana wa ya naewendelea na huongeza maarifa yao. Ingawa sikuizi watu wengi, hutumia simu na mitandao ya kijamii, magazeti bado ni chanzo cha habari sahihi na kilicho andaliwa kitaalamu. Kusoma magazeti pia husaidia kuboresha lugha ya mtu.

Napenda kula wali kwa sababu waeza kuipika kwa njia tofauti tofauti, waeza kuipika ikiwa pilau ambao mi napenda sana, napenda pia biryani, waeza pia kuipika ikiwa mchele wa kawaida, unachemsha kwa nazi, au pia kwa maji tu na chumvi na uile ikiwa hivyo. Si kama ugali, ugali waipika tu na njia moja tu.

Napenda mikutano ya kisiasa, pia napenda mikutano ya kirafiki, napenda pia mikutano ya kuelimisha, ambapo tunaeza kutana na mtu aeze ku kujua jambo jipya kutoka kwa wengine na pia kusaidiana. Napenda pia mikutano ya wanawake ambapo tunakutana na tunasaidia kama wanawake jinsi tunaweza tengeneza pesa ama pia kuhifadhi pesa na pia kujua vile inaeza zaana.

Napenda kupika sana. Napenda kupika chakula za kila aina. Na ile napenda kabisa kabisa kupika ni chapati. Napia pilau. Lakini kwa jumla napenda kupika chakula za kila aina. Napia napenda kupika kupikia familia yangu chakula. Kwa sababu mimi huona wana furahia ninapo wapikia chakula chochote.

Aliyenifundisha jambo muhimu ni mama yangu mzazi. Alinifunza kuwa nafaa kujua vile naweza ishi nikijitegemea mimi mwenyewe bila kutarajia lolote kwa mtu yoyote. Na pia alinifunza jinsi ya ninavyoweza kuishi maisha kipekee yangu. Si lazima niwe nategemea mtu yeyote.

Kwanza kabisa nakuwa na utulivu na chukua pumzi alfu na kaa chini kupanga mambo polepole ni sije ni kakosea kwa sababu najua iyo kazi inaitajika kwa haraka iwezeka navyo. Na pia naipatia kipau mbele kabla nifanya mambo ingine yote kwanza nashugulikia iyo kazi ya darura.

Ushauri ninaowezampa mtu anayeanza kazi ni ahakikishe amefanya uchunguzi wa hiyo kazi, ajue uzuri na umuhimu wake, na pia ajue wapi anaweza kosea, na pia ajue kama inaeza anguka nini inaeza fanyika ili kuinua kazi yake tena. Asiingie tu kazi hivi bila kufanya uchunguzi wake vizuri kuhusu hiyo kazi.

Kuna wakati nakumbuka tulifanya mitihani ya tulikuwa darasa la nne na nikaibuka kuwa nambari moja na nilipewa zawadi. Ile zawadi nilipewa ilikuwa pesa, na hizo pesa nilipelekea mama yangu nyumbani alifurahi sana. Sijawahi sahau, jinsi mama yangu alikuwa na furaha na nilikuwa mdogo, sahi mimi ni mkubwa nakumbuka hiyo siku.

Napenda kuenda sinema mara mbili ama ama zaidi inalingana na kile kinacho nipeleka sinema. Napenda kuenda sinema pia na mpenzi wangu kwa sababu natupatia muda wa kufurahia uhusiano wetu. Na pia tunapenda kuenda sinema wakati kumetokea sinema mpya. Kwa hivyo ikitokea kama kuweza kuwa kumetokea sinema mpya mara tatu kwa mwezi nitaenda tu hiyo mara tatu, lakini sina sina kiwango ama namba ya mara zile zile naezeenda sinema. Naezaenda mara mingi ikiwezekana.

Ndio ni napenda kula popcorns na pia napenda kupika popcorns. Napenda kula popcorns sana sana nikienda kwenye cinema. Inafanya nakuwa na nakuwa na nakuwa sihisi njaa. Kwa hivyo naweza kuangalia cinema hadi iishe. Na pia popcorns huwa tamu sana.

Napenda kuenda sinema mara mbili ama tatu kwa mwezi, lakini kunapotokea sinema hata zaidi ya mbili ama tatu kwa mwezi, nitaenda sinema hizo mara zote. Na pia tu napenda kuenda sinema na mpenzi wangu kwa sababu inatupatia iyo nafasi ya uhusiano yetu kukuwa na nguvu na tunaendelea kujuana vizuri.